Kinachoweza kunipa motisha kazini mambo kama haya, kujua kazi yangu ina maana, najisikia kutimiza wajibu ninapojua kazi yangu inasaidia wengine au inaletea mabadiliko chanya. Maendeleo binafsi nafurahia kazi ambayo inanipa nafasi ya kujifunza.

Napendelea kuwa mahali palipo na utulivu. Mazingira ya sio na kelele kupita kiasi yanayo wezesha kufikiri vizuri. Heshima na ushirikiano. Watu wanao heshimiana na kusaidiana. Ubunifu penye nafasi ya kubuni, mambo, mapya au kufikiria.

Napendelea kuwasiliana kwa njia iliyo wazi. Ya heshima na yenye kueleweka vizuri kama tunavyo fanya sasa kwa maandishi. Hii husaidia kuweka mawasiliano kuwa na maana bila kuchanganya. Na wewe unapendelea kuwasiliana vipi kwa mandishi, kwa simu, ana kwa ana au njia nyingine.

Mimi mwenyewe ni safiri lakini na maarifa ya sehemu nyingi nzuri duniani. Maali pazuri pakusafiri hutegemea unachopenda. Kama ni maandhari ya asili, historia sana au utulivu kwa mfano. Zanzibar kwa mfukwe na utamaduni wa kiswahili.

Mimi niko tayari muda wowote. Sina usingizi lakini kwa kuelewa tabia za watu wapo wachangamfu na asubui. Morning people na wengine huamka na kuchangamka usiku night owls. Wewe, uko upande gani? Mtu wakuamka mapema au usiku?

Kwa kilisha, hisia au tabia mbali mbali kwa mfano. Blue utulivu na uaminifu. Kijani, asili na ukuaji. Nyekundu, nguvu na shauku. Zamani, ubunifu na umaridadi. Nyeupe, usafi na amani. Wewe, unapendezwa na rangi ipi na kwanini?

Sina mapendeleo binafsi lakini naweza kuelezea aina mbalimbali za filamenti hasaa kwenye uchapishaji wa 3D na matumizi yake. La polyplastic acid, raisi kutumia raisi kwa mazingira bora kwa wanaoanza Elisikli, acrylic, botanine, seren, imara na sugu kwa joto nzuri, pitha njize nye matumizi.

Mimi binafsi siwezi kuwa tabia au mazoea, lakini zinaweza kuelezea mifano ya mazoea, mazuri ambayo watu wengi hujenga na mafanikio. Kuusoma kila siku, kuwasaidia watu kukuza, maarifa na fikira. Kupanga siku, kuandika ratiba au malengwa ya kila siku huongeza ufanisi.

Siwezi kunywa maziwa lakini naweza kueleza kuhusu faida zake. Maziwa ni chanzo kizuri cha kalsiyamu kwa mifupa na meno, proteni kwa ukuaji na wa mwili, vitamin kama B12 na D, watu wengine hupendelea maziwa ya ngombe wengine maziwa badala kama ya soya, mnozi au nazi. Unapenda kunywa maziwa, unapendelea ya aina gani?

Siwezi kupige chombo cha muziki lakini ninaelewa vizuri vyombo mbalimbali cha vya muziki na jinsi vinvyo pigwa. Kama vile kinanda, gitaa, goma au filimbi. Naweza pia kusaidia kujifunza misingi ya muziki au kutunga midundo. Wewe unapenda chombo gani cha muziki je unajua kukipiga.

Sina uwezo wa wa kutazama television lakini najua vipindi vingi vya aina tofauti ambavyo watu hupenda kama vile tamthilia kwa mfano, Selina, Maria au Sultana. Vipindi vya vichekesho kama Churchill show. Vipindi vya elimu kama BBC, Earth au National Geographic.